Zawadi nishaipata ni kuletewa kiatu. Hiyo kiatu ilikuwa kiatu kizuri sana. Nililetewa na rafiki yangu alikuwa ananipenda sana. Hiyo ndiyo zawadi sana nilipata na nikaletewa sana. Nakumbuka vizuri sana na nikashukuru huyo friend wangu. Alikuwa rafiki mzuri sana aliniletea hiyo.

Hey, mimi napenda kukula mchele. Mchele ni chakula kitamu na inatake few minute kuiva. Harafu naipikia nyama. Nikiipikia nyama inakuwanga tamu sana na naikaanga vizuri sana. Tunakula na family yangu. Watoto wangu wanapenda kukula wali. Wali ni chakula kitamu sana.

Uwezo wenye napenda kuwa nayo ni uwezo ya kujulia watu vizuri kuwatakia mazuri. Iyo ni kitu muhimu sana kwa binadamu. Ukijulia watu mazuri, hata wewe unaweza penda kujuliwa mazuri. Kwa hivyo, napenda sana kujulia watu hali vizuri.

Siezi penda kutembea msituni. Nikitembea msituni nipatane na chui, anikule. Kwa hivyo, mimi kwangu sipendi kutembea msituni. Kwenye napenda kutembea ni mahali hakuna mstuni. Ju, kwa mstuni unaezapatana na mambo mingi sana ya ikudhalumu kwa mwili yako.

Per day nasafishanga mara kama tatu per day. Napenda usafi sana. Kwa hivyo hiyo ni kitu ya muhimu sana. Hata watoto wangu mimi huwafunza wakuwe wasafi. Juu wakikuwa wasafi kila kitu hata mwili yao inakua safi. Kwa hivyo ni vizuri sana kusafisha kila mara ukitaka.

Napenda mwanga mkali coz mimi napenda vitu kali kali. Mimi hata ukinipata ninapikanga vitu vikali. Napenda kuweka hizo vitu vikali coz ukiweka chakula inakuwa tamu. Mwanga mkali inakuanga tamu sana. Huyo ukali inasaidianga mwili mambo mingi sana kwa hivyo napenda.

Muda wa mwisho na ushughulikia vizuri, napenda kushughulikia hiyo muda wa mwisho kungangana na kujua muda wa mwisho inakuanga na mambo mazuri, hapo ndiyo usikate tama, unaweza kuwa hiyo muda ndiyo utajirika, kwa hivyo muda wa mwisho iko na.

Mkutano enye napenda ni mkutano enye tunaongelelea mambo mazuri, mambu enye ya kutueseza kuendelea na bele, iyo diyo mkutano mimi napenda. Maedeleo ni kitu ya muhimu sana, kwa hivyo mukijadiriana na marafiki zako mupatane mahali, munaezafanya mambo mingi sana.

Kufanya kazi peke yako haikuwangi mzuri. Mkifanya watu wengi mnapatiana molale ya kufanya kazi. Kwa hivyo mimi naonelea kufanya kazi mkiwa wengi ndiyo inakuwanga mzuri sana cause kila mtu anaezareta jabo yake na mfanye kazi haraka mrahisishe mambo ya kufanya.

Sikukuu yangu ya kuzaliwa nasherehekea na kuenda mahali nimetulia. Tunafanya party, naletea wa birthday yangu. Nawakatia keki wanakula, wanafurahi sana. Hjyo ndiyo siku yenye hufurahia sana. Tukisherekea pamoja na marafiki zangu.

Napenda kutazama mpila, mpila wa miguu naipenda sana, ni mpila inakuanga tamu sana, kama kuona mchezo ya aseno, tunafuraianga sana, tunashangilia, mbaka unasikia moyo yako imelidhika, hiyo diyo kitu nabenda sana kuona kwa mpila nalidhika.

Mimi mwenye ameanza kazi naweza kumwambia kazi inakuanga, sometimes inaweza anguka ama ipande. Kwa hivyo lazima ajue kuanza kazi si mchezo. Kazi ina lazima uchukue muda kujua kazi yenye utafanya.

Napenda kwenda madukani kama kesho nitaamka asubuhi na mapema niende madukani nikanunue nguo ju hiyo ndiyo kazi yenye napenda kufanya kwa hivyo asubuhi nikiamka najitayarisha vizuri najiandaa vizuri naanza mwendo wa wakuenda kutafuta manguo dukani.

Mahusiano yangu na wafanyikazi inakuwanga mahusiano nzuri sana uki wewe mwenyewe ukijiandaa vizuri muongee na makastoma wako na wenye wafanyikazi wako vizuri kazi inakuwanga inaendelea vizuri sana kwa hivyo ni muhimu sana kukuwa na maashiriano mazuri na wafanyikazi wako.

Teknolojia yenye naiamini ni Safaricom. Safaricom ni kampuni kubwa sana. Inazigatia mawitha ya mwana nchi na inatupatia kila mtu anapatiwa kila kitu yake. Ukituma pesa, unatuma pesa kwa pesa kidogo na inaunasikia raha juu mambo yanye unayeza.

Kukubuka utotoni, na kukubuka utotoni, tukicheza mpila, tukua tunacheza mpila, tukimaliza mpila, tunaenda kwa mto, tunaenda kuogerea uko, tukiwa na marafiki zangu, tulikuwa tunapendana sana, tukiwa watoto, tukua tunacheza mpila vizuri sana, baka mtu anasikia laha moyo.

Data zangu naingianga mtandaoni kujua chenye kiliendelea leo na kufanya kazi za mitandaoni. Kwa hivyo data zangu mimi huzitumia vizuri sana. Kama saa hii nafanya hii kazi tumepewa na silencio AI.

Siku za mfuwa mimi hupanda miti na nikipanda miti, juu miti ni kitu ya muhimu sana. Iso dio shughuli nafanyanga kukikua na mfua, tunapanda miti na tunapanda kahawa na mitunda yote, juu itakuwa vizuri sana. Kwa hivyo mashughuli zangu za huwa inakuanga kupanda miti.

Likizo yangu ya doto nilijiona nikiwa Dubai nikifanya kazi huko kwa warabu. Kazi walikuwa wameniandika pesa mingi sana. Mpaka nilikuwa nimeajiliwa na mkubwa sana. Mpaka nilikuwa naweza kusaidia wazazi wangu. Nilikuwa doto nzuri sana. Kwa hivyo hiyo doto sini nzuri sana.

Mimi napenda kutazama michezo. Najua mtu mwenye anatazama michezo, anakaanga kama mtu anacheza. Kwa hivyo, Mimi napendelea kutazama michezo sana kama mchezo ya mtu anakimbia. Heo, unasikianga raha sana, unasikia ni kama unakimbia, mpaka unaanza kuongeza nguvu ya ku.

Mimi napenda kujisimamia. Sipendi kusimamiwa na mtu. Ukisimamiwa na mtu anakubebanga madharau. Lakini ukijisimamia we mwenyewe. Unafanyanga kazi yenye inastahili kufanywa. Mimi napenda sana kujisimamia mimi mwenyewe. Si nisimamiwe na watu. Kwa hivyo napenda kujisimamia. Si nisimamiwe na watu.

Napenda cabbage sana. Ni mboga inakuanga haina acid. Ukikula mboga unasikianga mpaka tumbo yako iko sawa. Kwa hivyo mimi napenda mboga ya cabbage. Sipendi hizi mboga zingine za kienyeji. Ni nzuri lakini sinapatianga mtu heart burn. Kwa hivyo napenda mboga ya mboga cabbage.

Yaa napenda kujaribu viakula vipia napenda kujaribu chakula kenyesi jayikula kama omena omena ni chakula tamu sana ukijaribu hata kama inakuanga na kauchungu utahipenda sana kozi inakuanga na avya puwa sana kwa mwiri inaongezanga vitamini mbi yaa.

Tabia yenye nawezapanda kwa wengine ni watu wakuwe na tabia mzuri. Tabia mzuri hufuatilia kila mtu. Hata watoto wakiwa na tabia mzuri kila mtu anapenda huyo mtoto. Kwa hivyo ni vizuri sana kuonyeshana watu tabia mzuri na watu wafuatilie hiyo tabia.

Wee, kuna changamoto, kuna kastoma anaeza kuja apime nguo, atoanishe nguo, nguo zote, alafu hatanunua, na akwambia atarudi na hatarudi. Hiyo ndiyo changamoto ingine tunapatananga nayo kwa kazi. Kwa hivyo lazima ukuwe na roho nyepesi ya kusemeheana ukiwa kwa kazi.

Hai napenda tv citizen citizen ni mfreji inakuangapua sana inaretanga mabo ya country wide tunaizungumuza na tunaisikia kwa hivyo naipenda sana napenda kuzungu kusikirisha vizuri na kuhata kusungumuza na wawo naapenda sana ya naipenda sana.

Marua barua pepe kwa simu naieza pata maramingi sana koz kira saa hii jabwe hapa barua pepe ilisaulika saa hii tunatumia simu kuwasiriana mabu mingi kwa hivyo barua pepe ili hatu isikizi now days tunaisikiriza ile time ilikuwa wakati wa zamani.

Kenye kinayonipa kazini ni kujua, nimefungua kazi na nafunguanga na imani sana, nikijua customer ana atakuja. Mimi nakuanga na imani ingine kari sana, imani yenye, mbaka nikisema kitu inafanyika. Kwa hivyo, nasikianga visuri sana mungu alinipatia, amani na na nchi.